Lengo langu la muda mrefu kazini ni kujenga taaluma, imara na kuwa mtaalamu anaye aminika katika eneo langu. Natamani kupata ujuzi wajuu kupanda ngazi ya kazi na kuwa unauwezo wa kujitagemea kifedha. Pia ningependa kufanya kazi yenye mchango chanya kwa jamii, kusaidia wengine na kuwacha alama nzuri kupitia bidii. Nithamu na ubunifu katika kazi ninayofanya kila siku.

Ndiyo, napenda kuogelea. Kuogelea hunisaidia kupumzika, kujiburudisha na kuimarisha afya ya mwili. Ninapokuwa majini nahisi utulivu na uhuru. Hasa wakati wa joto. Pia ni mchezo mzuri wa mazoezi kwa sababu hufanya mwili mzima ufanye kazi bila kuchosha sana. Wakati ninapopata nafasi, hujitahidi kuogelea ili kupunguza mawazo na kujifurahisha.

Ndiyo, hufuata matukio ya kimataifa kwa kiasi, fulani, hupenda kupata habari kuhusu siasa, teknolojia, uchumi na maswala ya kijamii yanayotokea duniani. Kufuatilia matukio ya kimataifa hunisaidia kuelewa kinachoendelea duniani, kupanua mtazamo wangu na kuwa na maaarifa yanayosaidia kufanya maamuzi bora katika maisha ya kila siku. Pia hunifanya nijisikie kuunganishwa na ulimwengu mzima.

Mazoezi yangu ya kila siku ni sehemu muhimu ya maisha yangu. Mara nyingi hufanya mazoezi rahisi kama kukimbia umbali mfupi, kuruka kamba, na mazoezi ya mwili kama push-ups na sit-ups. Wakati mwingine hushiriki michezo kama kandanda na marafiki, hufanya mazoezi takriban mara nne hadi tano kwa wiki, hasaa asubuhi au jioni. Baada ya mazoezi kuhisi mwili mwepesi, akili tulivu na nguvu mpya ya kuendelea shughuli za siku.

Natumia simu yangu kila siku kwa mawasiliano, kujifunza na burudani. Kwa kawaida, hutumia takribani saa tatu hadi nne kwa siku. Kulingana na shughuli nilizo nazo. Program ninazo tumia zaidi ni WhatsApp, YouTube, na kivinjari, cha internet, cha kujifunza na kutafuta taarifa. Nakumbuka simu yangu ya kwanza ilikuwa ya kawaida sana. Ilitumika zaidi kwa kupiga na kupokea simu. Simu hunisaidia kurahisisha maisha kuwasiliana haraka na kujipanga Ninaona muda mzuri wa kuzima simu ni usiku kabla ya kulala ili kupumzika vizuri.

Utaratibu wangu wa kunywa chai ni sehemu muhimu ya siku yangu. Kila asubuhi, huanda kikombe cha chai ya maziwa na sukari kidogo. Nikichanganya vizuri kwenye sufuria ndogo. Kisha kuikunywa nikiwa jikoni au sebule. Wakati mwingine huongeza mdalasini kidogo au karafu kwa harufu nzuri. Nimejifunza kuipenda kukunywa pale nikitulia. Nikisikiliza mziki au nikifuatilia habari. Bila kikombe changu cha chai asubuhi, uhishi uchovu na kutokuwa makini. Kwa hivyo ni mwanzo muhimu wa siku yangu.

Napendelea kusoma kuliko kuandika. Ingawa zote ni muhimu kusoma hunipa maarifa yangu hunifundisha mambo mapya na hunisaidia kuelewa dunia vizuri zaidi. Napenda kusoma vitabu makala na habari mtandaoni. Kwani huchochea fikra zangu na kunifanya niwe na mtazamo mpana kuandika pia hunifurahisha hasa ninapojieleza au kupanga mawazo yangu Lakini kusoma ndilo jambo linalonipa furaha na maarifa kila siku.

Ndiyo, napenda maua, maua hunifanya nijisikie mwenye furaha na utulivu kwa sababu ya rangi zao nzuri na harufu ya kupendeza, yanapamba mazingira na kuleta hali ya amani nyumbani au nje, pia napenda maana iliyopo nyuma ya maua Kwani mara nyingi huwakilisha upendo matumaini na uzuri wa maisha. Kuyaona na kuyatunza hunipa hisia chanya na kunifanya nipumzike.

Ndiyo, napenda kukimbia. Kukimbia hunisaidia kuimarisha afya ya mwili, kupunguza mawazo na kuongeza nguvu. Ninapokimbia, uhisi uhuru na utulivu wa akili. Hasa nikifanya asubuhi au jioni. Pia ni njia rahisi ya kufanya mazoezi bila kuhitaji vifaa vingi na hunifanya nijisikia mwenye hamasa na nguvu mpya baada ya kumaliza.

Mara nyingi natumia takribani masaa tatu au manne kila siku mtandaoni. Wakati mwingine muda huu hubadilika kulingana na shughuli nilizo nazo kama kusoma, kufanya kazi au burudani hutatua maswala ya mawasiliano kama whatsapp kutazama video za elimu au burudani na pia kufwatilia habari mtandaoni. Kutumia mtandao hunisaidia kujifunza mambo mapya kuwasiliana na marafiki na kupanga shughuli zangu za kila siku. Hata hivyo najitahidi kuhakikisha sitatumia sana ili nisipoteze muda muhimu.

Ndiyo, nimewai kulima. Nikiwa mdogo nilishiriki kulima nyumbani. Hasa kupanda mahindi na mboga. Ilikuwa kazi iliohitaji bidii. Lakini ilinifundisha uvumilivu na dhamani ya chakula. Nilifurahia kuona mimea ikikuwa hadi kuvuna. Uzoefu huu ulinifanya kuthamini wakulima na kuelewa umuhimu wa kilimo katika maisha ya kila siku.

Napenda kuwa mahali palipo tulivu na lenye amani, napendelea mazingira yasio na kelele nyingi, yenye hewa safi na mpangilio mzuri mahali kama haya hunisaidia kufikiri vizuri, kupumzika na kuzitambua zaidi Pia napenda sehemu zilizo na asili kama bustani au maeneo ya wazi, kwa sababu hunipa utulivu wa moyo na kunifanya nijisikie huru na mwenye furaha.

Wakati wa jua kali, napenda kukaa ndani au sehemu yenye kivuli ili kupumzika na kuepuka joto kali. Mara nyingi hupenda kunywa kinywaji baridi kama maji au juisi ya matunda au kusikiliza muziki nikitulia Pia napenda kutumia muda huo kusoma, kuangalia video au kufanya shughuli za ndani ambazo hazihitaji kuwa nje. Hiyo hufanya nijisikie tulivu na kunisaidia kuepuka uchovu na jasho la kupita kiasi.

Kushugulikia kazi za dharura Kwanza niangalie ni ipi muhimu zaidi na inahitaji kutatuliwa mara moja Baada ya hapo, hufanya mpango wa hatua kwa hatua ili kuhakikisha kazi inafanyika haraka na kwa ufanisi ninajitahidi kubaki mtulivu ili kuepuka kufanya makosa na kutumia rasili mali zangu vyema Pia mara nyingine huwasiliana na wengine ili kusaidia kumaliza tatizo haraka kufanya kazi za dharura hunifunza ustadi na kupanga kudhubutu na kuwa makini kila wakati.

Kila siku natumia basi au matatu kama njia yangu ya usafiri. Hii hunirahisishia kufika shuleni au kazini kwa haraka na kwa gharama nafuu. Wakati mwingine ni kikosa usafiri wa uma huenda kwa beskeli au kutembea kwa miguu. Hasa kwa umbali mfupi. Usafiri huu hunisadia kuwa na mwili mwenye nguvu kuokoa pesa na pia kunipa nafasi ya kufikiria mambo mbali mbali nikiwa njiani. Kwa ujumla ninajaribu kuchagu njia bora na salama kila siku.

Kuweka neno siri haraka mimi hufwata njia raisi lakini salama kwansa uchagua maneno au mchanganyiko wa ya herufi namba na alama maalum ambayo ni raisi kukumbuka lakini ngumu kwa ingine kudhani kisha na ya angiza kwenye kifaa au programu haraka nikitumia kumbu kumbu ya ki automatiki au noti salama ikiwa lazima Mara nyingine hufanya na nasiri liwe la kipekee kwa kila akaunti ili kulinda usalama njia hii unisedia kuunda neno siri haraka lakini kuwangalifu mkubu.

Sina ndege wa kufungwa nyumbani kwa sasa. Heta hivyo, napenda ndege kwa sababu ni warembo na sauti zao huleta furaha na utulivu. Nimewahi kuona watu wakifunga ndege kama kuku au ndege wa mpambo. Na huwa ninavutiwa nao. Ikiwa ningepata nafasi ya mazingira mazuri, ningependa kufunga ndege kwa ajili ya burudani au faida.

Hapana siishi mahali nilipozaliwa nilihamia sehemu nyingine kwa sababu ya masomo kazi au sababu za maisha ingawa nimezoea mazingira mapya na nimepata marafiki wapya bado hukumbuka nyumbani nilikozaliwa kwa upendo mwingi mahali nilipozaliwa pana kumbukumbu nyingi za utoto na familia na hunifanya nijisikia kuwa na mzizi imara hata nikiwa mbali.

Ndiyo, napenda kulima bustani. Kulima bustani hunipa utulivu wa akilina furaha. Hasa ninapoona mimee ikikuwa vizuri. Napenda kupanda maua na mboga kwa sababu hunipatia chakula safi na pia hupamba mazingirana ya nyumbani. Bustani hunifundisho uVumilivu kuwajibika na kuthamini a sili. Kila ninapokuwa bustanini, huhisi, amani na kuridhika.

Kwa kawaida, nachaji kifaa changu mara moja kwa siku, hasa jioni au usiku kabla ya kulala, hivo nahakikishia kuwa kifaa kina chaji ya kutosha kwa matumizi ya siku inayofuata, wakati mwingine nikiitumia sana mchana, huchaji mara mbili kwa muda mfupi kuwa na ratiba ya kuchaji hunisaidia kuepuka kuzimika ghafla na kunifanya nipange matumizi yangu ya kifacha vizuri.

Mwezi ninao upenda zaidi ni disemba, ni mwezi wa furaha na kumbukumbu mzuri, mara nyingi ukiambatana na likizo, sherehe za familia na muda wa kupumzika, uhisi hali ya upendo na mshikamano wa familia, na pia ni wakati mzuri wa kutafakari mwaka ulioisha na kupanga mipango ya mwaka ujayo, anga huwa baridi kidogo, na hiyo ufanya shuguli za ndani na nje kuweza kupendeza zaidi.